Mara mingi mimi huwa natumia Whatsapp au Whatsapp kwa mawasiliano ya haraka na timu au Google Drive kwa kuhifadhi data yangu na vitu ambavyo vinahitaji kalenda kwa vitambulisho na kuorodhesha repoti zangu. Notes na huwa napenda kuzitumia pia kuweka mawazo yangu katika sehemu moja Kuna pia kwenye kompyuta yangu mimi huwa napenda kutumia Microsoft Word kuandika mawazo yangu pamoja na repoti mambo mengi na pia napenda kutumia Google, Chrome au Firefox kufanya utafiti na kujua mambo mengi.

Ndiyo mimi ninapenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu ni mazoezi mzuri na huwa inanipa fursa ya kufikiria mambo mengi na kunyanyua misuli yangu. Ndiyo maana mimi huwa mara mingi ninapenda sana kutembea na miguu kutoka semu moja hao hadi sehemu nyingine lakini napenda kutembea na miguu kama sina haraka na nikiwa nimetulia tu.

Ndio mimi sana napenda kujifunza historia ni vizuri sana kwa sababu hua ninapenda kujua nini ilifanyika katika zama za pale kitambo sana. Ninaweza kunipatia taswira ya mambo yalivyo na huwa ninajifunza mambo mengi sana. Namna watu walivyo ishi, namna walivyo pata kujifunza, namna yani mambo mengi sana. Vifaa walivyo tumia, maisha ilikuwa aje vipi wakati ule na inanionyesha kwamba tumesonga mbele sana kama jamii Kwa sababu kumekuwa na mambo mengi mapya kuliko pale nyuma.

Naeza sema huwa ninafua maramoja kwa wiki kwa sababu inategemea kama sina mtoto nilikuwa ninafua maramoja kwa wiki lakini sasa nikona mtoto mdogo kufua ni kila siku siwezi eka nguo mingi sababu mtoto anavaa nguo mingi sana na ukieka nguo zake ziwe mingi inakuwa ni shida sana kuzifua kwa pamoja. Sasa hua nafadhalisha kuzifua kila siku sababu nguo za watoto ni mingi sana na ni bora sana kufua kila siku.

Naweza sema kwanza mimi hua ninapenda kupanga kazi yangu kwenye orodha au majukumu ambayo nikona nayo Kisha ninapea vipa ombele zile kazi ambazo zikona umuhimu zaidi kuliko kazi zingine Alafu napitia kazi yangu kabla sijepeana na naisahihisha Yaani ili niweze kuridhika na kutaka kufanya kazi yangu kwa ufasaha.

Ndio, mimi ninapenda sana kuenda pwani, na hii mandhari ya huku huwa inanirithisha sana bahari, watu vile wanavyoishi. Mimi huwa ninapendelea sana maisha ya pwani. Na nanuia siku moji itafika, nitaishi labda ya Dar Salaama au Mombasa ya Kenya. Sababu huo, mimi ninapenda sana.

Mimi neeza mshauri mtu yoyote awe mtu mwenye kupigia kazi awe mtu wa kuaminika. Yani ni vizuri sana kuaminika. Na mtu mwenye nidhamu ya hali ya juu na. Dhani hizi ni muhimu sana katika maisha. Na itakusaidia kufaulu na kujua kuishi na watu.

Ni muhimu katika mawasiliano kuwe na uwazi, wakazi na kutoa taarifa au mawasiliano kwa ufasaha na sahihi. Alafu pia ni muhimu kuwa na kusikiza maoni ya watu wengine kabla ya kutoa maoni yako kwa makini. Ni vyema sana kuwasikiza wenzako kwanza kisha utoe maoni yako baada ya kuwasikiliza kwa umakini.

Naweza sema kinywaji ya mwisho mimi nakipenda sana ni maziwa. Nakipenda sana sijawaijua kwa nini lakini napendi ladha ya maziwa sana. Huwa ni nakunywa wakati wote hakuna sahihi naeza sema nakunywa maziwa wakati wote asubuhi mchana usiku mimi nakipenda sana na hasa sana napenda maziwa ya ngombe yani ikisha kamuliwa na penda ije ichemshwe kisha ipoe ili niweze kupata fursa ya kukunywa maziwa mimi huwa nahisi inawacha ladha nzuri sana kwenye ulimi yangu na huwa inanifurahisha sana.

Mimi huwa ninapenda kuboresha katika umaarifa na utendakaji pale kazini na pia wakati fursa ya kuwa na cheo inapotokea ninapenda kuchukua fursa hii, Kujinasua kikazi na kuonyesha ustadi wangu pale kazini. Napenda pia kuaminika na kufanya kazi na heshima.

Neweza sema kwamba mimi ningependa kupata fursa ya kujifunza mafunzo ya kidigitali kama au kutumia programu tofauti, tofauti pale kazini. Pia ningependa kujifunza mfumo wa ustadi, yaani niwe na technical skills. Niweze kujiboresha pale kazini na niwe shupavu kwa kazi yangu Alafu pia ningependa sana kujua namna ya kuhudumia wateja vizuri zaidi na pia kusimamia timu yangu kama mkubwa wao ningependa sana kujua namna ya kufanya hivyo pale kazini.

Naweza sema kwanza mwanzo kabisa mimi huwa nataka kujuwa malengo ya ile ripoti ni nini. Ni nini hasa inahitajika katika ripoti ile. Kisha napanga takwimu au naorodhesha malengo yangu. Ni nini nafaa nipe kipaumbele na nini kinafaa kifuwate. Baadaye naandika kila kitu kwenye orodha naanza na mambo yale ambayo ni muhimu Nikisonga mbele kisha navitie kwenye zana zakidigitali kama google word au kwenye pdf Kabla mimi kisahihisha na kuitumia kwa watu ambayo na hitaji repoti ile.

Ndio nina kumbukumbu nyingi sana pale shuleni na kumbuka nilikuwa wani napenda sana kusoma riwaya za hadithi fupifupi kama utengano kama siku njema nilikuwa napenda sana kucheka nikiwa pale shuleni na wenzangu na nilikuwa mtu ambaye nilikuwa na julikana sana kwa sababu nilikuwa napenda kuongea na kila mtu na nili furahia sana.

Naeza sema kwamba mimi napendelea sketi kwa sababu mimi ni mwana dada na nahisi kwamba sisi kama wanawake tunafaa tuvae namna sawa kama wanawake anavyofaa kuvaa si kuiga mwigo ya wanaume au kuvaa nguo za wanaume naona nibora sana nikivaa sketi kwa sababu sketi inanipendeza sketi ndefu ambae inafika pale kwenye miguu mimi huwa naona napendeza sana.

Naeza sema kwamba mimi ni napendelea chakula chenye ladha nzuri. Yaani kile chakula ambacho ukiila. Yaani mate inayaeza kukundondoka au mate inajaa mdomoni kwa sababu ni kitamu sana. Na kipenda sana. Ijalishi ni nini au. Nini napenda chakula yaani ambacho kina ladha nzuri sana. Kuwa mimi ninaifurahia sana na ni nzuri.

Mimi naweza sema mimi ni mtu wa kuamuka mapema sana kwa sababu na penda sana kufanya mambo yangu wa subuhi sana wakati watu siyo wengi, nchi imetulia, haina mambo mengi ni ndege ndio wameamuka angani na wanapiga kelele. Yani mimi huo navutiwa sana na hiyo asubuhi na fadhalisha kufanya kazi kukiwa, yani hakuna kelele kabisa, ninapenda sana.

Naeza sema kwamba mimi napenda riadha kwenye mchezo wa olimpiki kwa sababu sisi kama waKenya sisi huwa ni shupavu na tumetia bidii sana katika mbio za riadha. Haijalishi mbio fupi au mbio refu na ninapenda sana kwa sababu huwa ninapenda kushabikia nchi yangu kwa sababu inafanya dunia nzima inajua kwamba Kenya sisi ni washupavu mwaka wa elfu mbili na ishirini yaani nilipenda sana kuona mchezo wa olimpiki kwa sababu dunia nzima ilikuwa hawaendi mahali kulikuwa na ugonjwa ambao umekumbwa dunia nzima wa coronavirus na hiyo wakati nilipenda sana kuona hiyo mchezo ya olimpiki. Na ninampenda mchezaji anayeitwa Ezekiel Kemboi. Alikuwa shupavu sana. Na ninahisi furaha sana napofanya hizi, napoona hizi mchezo za olimpiki.